Napenda, nikiwa kwa kazi napenda nikipewa ile kazi yenye nimeivishia kitu najua sana na nikiwa nimepewa hiyo nasikianga nikiwa at my best. Yani nikiwa na full potential na control ya kila kitu. So nikiwa kwa kazi napenda jukumu yangu yenye nime specialize.

Kabla ya kulala, kabla sijalala na chukuanga simu naingia TikTok. Naangalia video kathaa nikiswaip zingine zinakuanga za motivation. Zingine zinakuanga za kuchekesha, zingine ni watu wana katika yaa na pia naomba kabla sijalala.

Napenda kupika, napenda kupika kwanza mchele, napenda kupika ugali, napenda kupika chapati, kwanza chapati na kuanga moja ya chakula nachopenda. Kwa hivyo kupika napika na nimejifunza kupika vyakula mingi.

Chumba changu rumu yangu inakuanga nikiasi si kubwa sana ukuta ziko na rangi ya white. Kitanda yangu ni ya 4x6 hiyo ndio size yake 4x6. Naeza nikichungulia kwa dirisha naezaona nje. Kuna kuanga na mti kando ya chumba changu na kitu napenda sana kwa nyumba yangu ni kitanda yangu.

Kitendo cha wema yenye nishai fanya, nishai saidia mtu mzee ama mkongwe, shosho flani. Tulikuanga kwa supermarket, alikuwa amebeba mzigo mingi, alikuwa amebai vitu mingi. So nilionanga ni kama zinamlemea, nilimuuliza, nilienda, nikamsalimia, nikamuuliza kama naeza msaidia kubeba. Hizo mzigo ni mpelekee kwa gari yake. Iyo naeza sema ndio yenye nimefanya hivi karibuni.

Siku yangu ya kuzaliwa, nasherekea na marafiki kwanza, naamka asubuhi, naoga mwenye furaha tele kwa sababu ni siku yangu. Natoka, natoka nje, naenda tunakula kwanza nyama choma hivi, tunaweze ingia KFC, tukule kuku na chipsi na tukitoka hapo tunaingia mahali kumetulia, mahali hakuna kelele mingi, tunachukua kamvinyo hivi ama drinks hivi na tunasherekea mpaka siku inayofuata.

Ngoma zenye napenda kucheza, napenda kucheza gengeton, napenda kucheza abanton, napenda kucheza ngoma za pia rumba saa zingine na pia na sikizanga ngoma za amapiano, na sikizanga ngoma za afrobeats, na sikizanga ngoma mingi lakini hizo zenye nimetaja ni minamo za ngoma nazo sikiza kwa kila siku.

Kupokea maoni ama advice kutoka kwa wengine naangalianga kwanza kiwango cha maisha ama kama ni mtu mwenye ningependa kukua kama yeye ndo nipokee maoni yake ambapo kila maoni si lazima ni fuate kwa sababu mtu mwingine ana maoni tofauti na mwingine kunihusu. Kwa hivyo na chukuanga maoni ya mtu mwenye inaweza nisaidia ingine na puuza.

Usiku time yenye ni kona job ya kufanya kama tuseme writing hivi ama researching hivi naweza kaa mbaka usiku saa nane ama mwisho saa tisa na nalala saa tisa. Then ndo hiyo siku ingine ya kufuatilia ni amke kuanzia hapo saa nne saa tano.

Kwa mimi sahizi, sina wafanyikazi wapya lakini ningepewa hiyo chance, ama hiyo opportunity, ya kukaribisha wafanyikazi wapya ningee ninge wahandel na respect, ninge wahandle na pia etiquette, ningepea kila mtu chance ya kujiexpress na kuoneshana skill yenye ako nayo.

Kufua nguo, kwa wiki naeza fua nguo mara mbili. Kwanza kama kuna siku za kuenda kama natoka kila siku, hata mara tatu kwa wiki naeza fua lakini kama niko kwa nyumba tu na sikui nikienda sana nje naeza fua mara mbili kwa wiki. Nafua nguo kwa kutumia sabuni ya omo na kipanga so.